Ndio, napenda kuangalia nyota. Kuni unifanya nijiskie mtulivu na kufikiria kwa kwa kina kuhusu ulimwengu. Usiku ulio wazi, hasa nikiwa mbali na kelele za mji. Uleta hisia ya amani na mshangao mkubwa. Kuona nyota zikimeta meta hunikumbusha njinsi dunia ilivyo kubwa na nzuri.

Somo la sayanzi ninalolipenda zaindi ni fizikia Napenda kwa sababu linanifundisha njinsi dunia na ulimwengu unavyofanya kazi kutoka kwa nguvu na muendo handi kwa nadharia za anga Pia inausisha kunjaribu na kuona matokeo ya kinadharia jambo linalonifanya njifunze kwa kitendo na kuongeza uelewa wangu wa mambo ya kawainda na ya ajabu.

Ninaweka mbajeti ya matumizi ya kila mwezi, utenga sehemu ya mapato yangu kwa akiba bila mwezi hata kindogo. Hweka pesa mpengi au kwenye akaunti ya akiba, ninaepuka matumizi yasio ya lazima ili kukakikisha pesa zinarundiwa kwa anjili ya malengo makubwa.

Nio, nanunua baadhi ya vitu kwa kutumia simu. Mara nyingi utumia tofuti. Zinazojulikana na kuaminika ili kuepuka matatizo ya usalama. Napenda ununuzi mtandaoni kwa sababu. Huna aja ya kuondoka nyumbani, unaweza kulinganisha bei na kupata ofa, ni rahisi kuchagua na kupata bidhaa unazohitaji.

Kwanza, huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu, ujumbe au mtandao wa kijamii. Pia huitumia kupata taarifa mtandaoni, kusoma habari na kujifunza mambo mapi. Zaidi ya hayo, simu hunisaindia kupanga shughuli zangu kwa kutumia kalenda na vitambulisho.

Mimi nafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na wingi wa nguo na shugli ninazofanya. Kwa kawainda ufua nguo zinazoitanjika haraka kwanza kisha zile zizizo haraka baadai. Hii njia unisaindia kudumisha usafi, kupanga vizuri na kuhakikisha kila kitu kinakaa kisafi.

Unjuzi ningependa kunjifunza ni kupiga gitaa. Ni muhimu kwangu kwa sababu unipa njia ya kunjieleza, kupumzika na kuamrisha ubunifu. Pia kupiga gitaa unifanya ninjiskie mtulivu mbaanda ya siku yenye shuguli nyingi. Ninapanga kunjifunza kwa kutazama video za mafunzo, kusoma maelezo na kufanya mazoezi mara kwa mara. Kwa kunjifunza ujuzi huu hatua kwa hatua, nataranjia kuwa na uwezo wa kupiga nyimbo nikipenda na kuashiriana na wengine katika munda wa siku zinjazo.

Naam nimewahi kufanya yoga, nilianza kwa mazoezi rahisi ya kupumua na mwendo wa mwili kama kutumia mikono na miguu na kisha nikakujaribu wa sana za msingi Yoga imenisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha nguvu za mwili na usawa.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu ya samawati. Napenda kwa sababu ni tulivu, inatuliza macho na utoa hisia za utulivu na amani. Mara nyingi ninaiona mbinguni kwenye maji ya bahari na baadhi ya vitu vya kila siku kama nguo au chombo cha kazi.